Kifuaa changu kama simu inategemea mara nyingi nachaji mara mbili kama endapo nikiwa mtandaoni muda mrefu na kwa siku nzima. Lakini kama ikitokea sijawasha data nipo tu na nafanya matumizi ya kawaida huwa nachaji mara moja kwa siku. Nikichaji jioni na subiri mpaka chaji ya subiri na subiri mpaka kwa siku.

Mimi mara nyingi napendelea kama chakula. Ala ambayo mara nyingi napendelea kula nyama na maziwa. Ndilo chakula chetu kikuu na hua tunatumia sana. Sisi tuna chukulia nyama na maziwa kama ni sehemu ya chakula kwa ndio hivo.

Wakati mara nyingi huwa ninaanda kwenye spread sheet lakini wakati mwingine kuhusu mambo yangu naandaa kwa kutumia word kulingana na aina ya ripoti ambayo unaiandaa kwa hiyo unaangalia hii ni ya mahesabu au ni maelezo maelezo word kama ni mahesabu hutumia spread sheet.

Kitu cha kwanza huo natafakali kwamba wakia ya naenda kufanya kitu gani na ninataka outfit gani ni kia nafanya hiyo kazi kwa huo na katakimia kwamba wakia nifanyi nifatwa kitu ambacho kiko kinamtazamuflani hivi kondo hivyo lakini kabla wakuanza pia huo unasali na kuipariki siku yako.

Wakati wa baridi, mara nyingi huwa ninavaa jacket, nina pullover langu lizito, kuu, ndo huwa ninavaa. Lakini wakati mwingine, nakula, nakua nakula sana kwa sababu ile baridi, inanifanya na mmenyenyo wa chakula unakuwa mkubwa kwa hiyo nahisi njaa. Haraka. Lakini pia chai mara nyingi, kunywa chai kwa ajili ya kupasha mwili joto.

Ndoto yangu kubwa ambayo nishawahi kuota. Nimewahi kuota nikiwa na familia nzuri, mke mzuri, na watoto. Tunafurahia maisha. Maisha yalikuwa mazuri. Hatukuwa na ile kasheshe ninaosikia kwenye ndoa sijuinini. Tulikuwa na maisha fulani ambayo ya upendo na furaha.

Kwa kweli, mimi sifanyagi jitihada ati ya kupunguza matumizi ya plastik hapana. Kwa kweli, mimi sifanyagi jitihada ati ya kupunguza matumizi ya plastik hapana. Kwa kweli, mifano ukienda mgahawani, nikipewa chakula na chombo cha plastiki huwa naikataa. Namwambia anibadilishie, kama ni kikombe kama ni sahani, namwambia anirudishie ila mimi binafisi sijawahi kuwa na ile kwamba, ngoja sasa nipunguze matumizi ya plastik hapana.

Mchezo ambao napenda kuujaribu sana sana ni valley ball Valley ball ni mchezo ambao huwa na furahia pia kuwatazama watu wakiwa wana cheza. Na nishawahi kuwa naucheza. Japokua sio sana ni kidogo tu ila na napenda kwasabu inakuwa na matukio ambayo inatakiwa uwe uwe unachukua mamuzi ya harakara haraka kabla hujafungwa.

Rafiki wangu wakaribu nimekutana nae shuleni. Akawa rafiki yangu na imetokea tukawa tumechaguliwa kwenye uongozi mmoja tukawa tunaitwa viongozi. Kwa ile kila siku kafanye we simamia hichi na mi nitasimamia hichi baadae tuone nani ajatimiza majukumu wake kutokana na hivo ukaribu tukawa karibu zaidi na urafiki wetu ukakua hapo.

Chakula ya changu cha jadi ambacho huwa nakipenda ni loshoro. Loshoro ni chakula cha siri cha warusha ambayo inachanganywa maindi, inachanganywa nandizi, alafuwa inapikwa. Inakuwa nye upe, inawekwa ikishia hiva, munaeka kwenye kibuyo, munaeka maziwa. Inakuwa tamu na ya baridi, hasa kukiwa na jua, inapoza mwili sana.

Mahusiano na wafanya kazi wengine, huwa inakuja tuye nyewe, kulingana na kwamba mnafanya kazi kwa hiyo. Kuna fanya hivi kuna hili kuna lile kwahiyo unajikuta mmeanza kuzoeana mnaanza kupiga story taratibu siku baada ya siku mnajikuta, mme, mmekuwa marafiki. Katika kufanya kazi, hata baadaye inaeza, ikaenda zaidi mkawa marafiki, hata njeya kazi na njeya maisha ya kawaida ya kazini.

Zawadi kubwa ambayo nishawai kupokea maishani kwangu ni zawadi ya t-shirt ambayo alinipa mdhamini wangu wa ubatizo mpaka sasahivi ukubwani ninayo hiyo tshirt haijawahi naipendaga kwa sababu alienipa kwa upendo ile na ananipaga mara nyingi hela. Kati ya zawadi ambazo huwa nazi thamini zinatoka kwake kwasabu unaona mtu hana lakini ameji nyima kukupa wewe.

Mimi mara nyingi napendelea wakweli kusoma habari mtandaoni. Magazeti ilikuwa kipindi hicho afu kuaga ya udaku au ya michezo ndio tuekuwaga tunasoma. Ila kwa kizazi cha sasa hivi ambacho simu yako unayo bando nilakwako kila kitu kina wekwa mtandaoni unaangaika nini na gazeti. Nisim tu.

Ndiyo, mimi napenda kujaribu teknolojia mpia kua sabu dunia nisehemu ambayo inaenda inabadilika. Na msipo jaribu teknolojia mpia utajikuta umeachua nyuma. Kwa hiyo, inapokuja suara ambalo ni geni ya natumia teknolojia. Nikiwa niko kwenye mitandao ya kijamii au kwenye mambo tu ya kazi kazi huwa najitahidi kuangalia nitaweza kutumia aje. Ili na mimi iweze kunisaidia kuokoa muda, na niwe pia ndani ya wakati wa sasa.

Ninacho kipendea ya mtaa wangu kwanza ni mtaa ambao umetulia hakuna vurugu vurugu nyingi. Lakini pia ni mtaa ambao kwa karibu na standi kuwa nikiwa ninasafiri ni rahisi sana kama nimechelewa gari dakia mbili tu. Nakuwa nishafika standi au nikiwa na mzigo wangu sihangaiki sana kutembea.

Mimini ilipenda somo la biolojia kusabu ni somo ambalo lina nifanya kwanza mimi mwenyewe kujijua mwili wangu. Lakini pia ni somo ambalo lilikuwa linatumia luga ya kilatini. Napenda sana kuzungumza ya maneno ya kilatini na furaia sana nikia na juana. Nilikuwa gasisa uwaraka.

Hali ya hiyo ya leo ilikuwa kuna jua kiasi mawingu yalitanda kwa sehemu kubwa na baridi kwa mbali pale ambapo mawimbi yanakuja na kulifunika jua. Lakini ni hali ambayo ipo katikati. Sio baridi, sio joto ndio hewa ya leo. Lakini siku zingine unakuta ni baridi ama siku zingine joto mpaka linakera.

Tukio ninalo likumbuka maishani mwangu ni la kungatwa na mbwa, nilikuwa naenda kukutana na ngombe. Baadaye, nikaanza kucheza mpira. Kwenye kucheza mpira, nikachokoza mbwa. Kuchokoza mbwa kweli wakakimbilia wakaningata nilikuwa na kaptura. Nilitokwa na damu. Ndugu yangu ndio alikuja kusema nyumbani wakati tunacheza usiku kwa kitandani. Maana mimi nilificha ili, mama asijue.

Mimi ningependa kwa kweli nijifunze kilatini, hii ni lugha ambayo, sijui kwa nini ninaipenda, lakini ikitokea tu huwa, ninafurahia sana, nikisikia yale maneno yake, dore, mi, fa, so, sijui ivan, kutokana nilijua kwenye biolojia mara nyingi, na kigiriki huko, ndio maana ni luga mbae, natamani sana.

Kuhusu tasmini ya kazi, najiona ninafanya vizuri, lakini pia ninafanya kwa mwana kwasehemu, kubwa, najitua sana kuhu. Hata huwa mara nyingine naona, ni kweli hapa, nimefanya hii kazi. Lakini kuna wakati mwingine, sasa nikaangalia, nikasema, leo nimezingua, sijafanya hii kazi kwa kuobora sana.

Ndiyo, ninapenda kula samaki, japo sisi kwa asili yetu wamasai, hatupendi samaki. Tunasema kitu ambaye ina ina macho inakuangalia tu, haikatwi hata shingo. Japokuwa, nimekula, lakini siku za hivi karibuni, sijui kwa nini, sijui ni miba, nimekuwa nikila naona kama ina kuna kitu kinanitokea mdomoni.

Mimi napenda kula ugali. Ugali unajua kusahau hata ukila ugali kila siku hauwezi ukakinai. Uwe tu una mbuga yako, ukiamua leo umekula naimvue ila wali. Kila tu mufululiza siku mbili, siku tatu, yaani lazima ukinai kabisaa. Japo ugali haa, ugali uhakika.

Mimi kitu kipi ambacho ni ngependa ni kujifunza ni kufundisha ma roboti au tuseme akili mzembe maranyingi sababu ndio dunia ambao tunaenda kwa hio najitahidi sana ni jifunze jinsi na izaje kufundisha hizi na pataje kazi za kufundisha hizi robo.

Zana za kidijitali ambazo natumia kila siku ni simu kwanza ndiyohiyo muda. Ndiyo natumiaga sana lakini pia kompyuta. Natumia mudamrefu pia kwa sababu kazi zangu nyingi zote zinafanyika kwakutumia kompyuta.

Kawaida nalala kuanzia masaa nane. Kuna wakati mwingine lakini nakuwa sija lala kwa mfano nimefanya kazi mpaka kuna kucha fu nikawa na safari kwa inabidi tuni unge nitalala kesho yake. Tafidia siku nyingine baada ya kazi hivo lakini mara nyingi masaa nane kama sina hakuna umuhimu uazima wa mimi kuto kulala.

Program ya simu ambayo natumia kila siku ni program ya kupigia simu. Kusabu kwanza hakuna siku ambaya itapita sijepigia kwanza watu watano simu na kuendelea. Kuwa na natumika mda mrefu kwa ndo hivu. Lakini inafata pia ni VLOC, Instagram, na TikTok, na YouTube.

Sijawai kwa kweli kununua tikiti za tukio. Yani uende kwenye sherehe halafu, ununue tikiti ya hapana. Kwanza unaanzaje kununua tikiti. Na ni nani huyo anayeuza matikiti kwenye kwenye tukio? Kwa kitu kinashangaza vile, kununua tikiti wakati hiyo anagewagatu kwenye chakula.

Haha mimi napenda kuandika kwanza kwenye kompyuta kwa sababu mwandiko wangu ni mbaya kwa hiyo napendelea kompyuta maana hiyo seal haionyeshi haionyeshi kwamba hii sasa ni mwandiko wa fulani hapana. Lakini pia inasevu muda kuliko hata kuandika kwa mkono.

Nikiwa na marafiki zangu, mara nyingi napenda tunapigia story weee. Tunapigia story hiyo na kupashana habari lakini wakati mwingine pia napenda kujua na nini chazi ya dambacho na heza nikabishika kitu kipia na mei nikawane mejifunza hiyo. Lakini pia kumsikiliza mtu wana shida ganyanapitia ni.

Mi nina mahusiano mazuri na wazee japo kuwa kwetu hakuna ile kuwa na mazoea sana yani kama mtu wa rika moja hapa na kuna kiwango cha heshima kina takiwa kiwepo, kati yako we na wazee wakubwa, lakini uhusiano ni mzuri, unaweza ukamwambia jambo akakuelewa.

Aaaa, mimi kwa kweli, sipendi kucheza ngoma. Kwanza ngoma sio tamaduni zetu. Kwenye tamaduni zetu hakuna mambo ya ngoma wala nini. Ni kuimba la leyo ila hii hii. Ndiyo sisi tunaimba. Haya ya ngoma ni tamaduni za waswaili kuhu. Ndio wanazo izo.

Ndio kwani nahifadhi vitu vya thamani, kwa mfano ninahifadhi viatu yangu, ninahifadhi kuna shilingi ambazo ni za muhimu sana na kuna nyaraka zangu ambazo huwa nazitunza mnoko, nahifadhi vitu ambavyo kwangu mimi ni vya thamani lakini inaeza ikawa kwa mtu mwingine, akaona tu ni kawaida.

Kuogelea hapana na sababu ni kwamba sijawe kuogelea kwa usiju yata kama ni napenda kuogelea usipendi ila sija ni kama ni napenda kwa sababu ingekwane kitu napenda ningeshawe kufanya aga na hii yote inatokana na kwamba maisha ambao ni miakulia ni nje kidogo hakuna mazingira ya maji yambao utapenda utaeza ukaenda ukaugelea.

Taka zangu mimi huwa sizigawanyi kwa sababu kwanza si nazalisha taka za aina moja ambazo hizi ni hizi za kawaida tu za nyumbani. Kwa hiyo sina haja ya eti kwamba hizi ni taka hatarishi au hizi ni zile ambazo ni kemikali hapana. Yote tunaiweka kwa sehemu moja kwa sababu ni vyakula mara nyingi hata ofisini kwangu ni hiyo wa hiyo.

Ndiyo ni shawai ku nunuaga saa kutoka china nilitumia application moja wanaita kiku. Kanunua ilikuwa saa nzuri kweli lakini kwasha wangu mmoja akaja aka chukua hiyo saa nilichukia. Japo kwa sasa hivi sija oga tena na nunuwaga mara nyingi vitu kwenye simu kwa sababu kumekua kama na wezi wezi kwao na kuwa na ogopa.

Tabia mbae mimi napenda kwa wengine ni mkarimu, mtu ukienda mkarimu, hakuzarau, anakuona waeshima na anakujali pia. Nikisha ona mtu anayo tabia mara nyingi napenda kukua karibu nae kusabu naona kwamba mtu ambaye. Ana thamani, anaona thamani ya mtu mwingini na yeye pia hiyo ni thamani yaki na mina mba kiwango hicho hicho.

Zoezi bora ambalo nimeshawai kujiunga ni kwamasishia watu wa darasa langu kumuunga mkono rafiki yetu wa wadamwenzetu wa darasani ambaye alikuwa anafunga arusi kwao nilipitisha zoezi la kumchangia na watu waliitikia kweli walichangia wengi na tulimshika ndugu yetu mkono.

Nyumba ninayoishi mimi ni nyumba ya bloku, lakini ni sehemu ambapo pametulia sana, ni pazuri, japokuwa tu, nilihamiaga elfu mbile ishirini na nne. Sijawahi kuhama kutoka hapa. Nikiwaga nyumbani, najisikia vizuri sababu ni sehemu ambayo naona niko salama, hakuna usumbufu.

Kazi za dharura huwa zinatokea na zipo, kwa hiyo zinapokujia. Unapima uzito kwanza kwa hivyo inapokuwa ni ya dharura inamaanisha inatakiwa kwanza ikamilike kwa wakati fulani ambao ni mfupi sana. Kuwa unaanza nikisha unatukazi ya dharura hii hapa. Na anza kutasumini nitatumia muda gani nimalizehii kazi hiyo.

Mimi sipendi kusimamia na sipendi kusimamiwa. Nachopenda tu, nijisimamie ni na kuna labda najua kuna moja mbili tatu ya kufanyika. Wewe ni achie mimi, najua nitafanya wewe ukinipa tuokey kabla saa fulani, hiiiwe imekamilika. Mimi napimatu uzitowa kazi yangu, nafanya mwenye na sipendi ile kumfatilia. Imekuwaje hapana.

Kampuni ya teknolojia ni chart jipiti ndio ambaye nimetumia sana sana kama ni kutengeneza caption, kutengeneza sijuivitu vingi. Nimekuwa tukiuliza hiyo kwa sabu kwanza ndio ilijipambanua ya kwanza kwanza kwa hiyo. Sijapata kuwa na piti ya hizi zingine kwa sabu nishapata hile ya mwanzo chat jipiti.

Kumbukumbu inayonitoka kutoka utotoni ni hiyo ya kuitwa na umbeni hiyo mimi sisahau yani imeniwekea alama. Kwamba wewe ulikuwanga ume. Mbio ukakutana na ngombe wewe ukaenda ukaingia sehemu. Ukacheza mahali pake sasa ndio hayo mbwa ameku'ngata.

Mimi simu yangu ya kwanza ilikuwanga ni kampuni ya tekno hizi simu za kubonyeza hizi lakini program ambayo natumia mara nyingi ni hii ya ya kupiga simu wanaita phone ndio huwa naitumia mara nyingi na simu ndio kila kitu kwangu mimi kwa sababu ndio kazi ndio nini ndio unapata kila kitu humu.

Hapana, mimi sio mpenzi wa mauwa japo kuwa. Ni na poona mauwa kwamufano kama na chukua video huwa na rekodi kwa sabu najua. Kuna watazamaji wangu wanavutua na mauwa kuwa na wachukulia japo kuwa mimi. Naona tuya kawaida hata haya hayanitishi wala hayavutii huo lakini nikiona kabisa ili najua hili uwa lazima watu talipenda sana na wachukulia na wekea video.

Mimi napenda kuwa mahala patulivu, lakini pia penye mwanga wa kutosha, ndiyo usimu ambazo nazipenda sana sana kusahabu gani. Kwa mahala palipo tulia, unaeza, ukakaa ukatafakari, ukufanya mambia kuna wakuku, kukau hakuna muingiliano, na mwanga uwepu pia, sapendi pia giza.

Aina muziki ambayo nasikiliza mara nyingi ni muziki wa injili, sasa injili inaweza ikawa ni hizi za Bongo au za Tanzania za Kiswahili, lakini pia inaweza ikawa ni za lugha ya mama ya Kimaasai.

Kujiepusha na vitisho vya mtandahoni mara nyingi najaribu. Yale mambo ambayo ni ya ndani au ya binafsi ni siyaweki mtandahoni. Kua sabu nikieka mtandahoni utapata watu watanza kukutishia na kufanyaje kweo. Najiepusha sana kuposti mambo yangu mtandaoni.

Napenda kusoma vitabu vyadini, maranyingi, kwamfano kama Biblia au hizowalizo andika watu na hizi vitabu vinavyo husiana na elimu tuseme ya fedha, elimu ya maisha. Ndio vitabu ambavyo, napenda na pia ya zandoto kwa mba unatimizaje malengo hivo.

Shauli langu wa mimi kwa et ambaya naanza kazi ni kwamba katika kila unalolifanya kwa bidi lakini kwa moyo wako wote kama bile itajirudia keshu kusabu kia unalifanya watu atahona lakini pia utakuwa utagobea pia kwenye ene unalolifanya.

Ndiyo, napenda kusungumzia siasa kwa sabu kwenye siasa ujue ndio inaamua maisha yako yawe yaweje kwa sabu bila siasa kwenye siasa ndio unapata kiongozi ambao ndio anapitisha sera za kijamii, za kiuchumi, anapitisha kwa siasa ni kitu ambacho akiepukeki. Muimu kama mtu unajua maisha yako ya ndivo, unangalia siasa.

Ndiyo natoa sadaka na natoa pia michango inapokuja maswala ya kijamii huwa nina wakasana wipombele kwasabu hujui kesho na wewe inakutokea nini kwenye mamba ya kijamii lakini kwenye sadaka pia ni muhimu kutoa sadaka kwa sababu kuyote tuwego na voo ni Mungu ametupa kuwa ina vyote inabidi tuirudishe kwake.

Mimi ninapenda chai. Tena siyo chai tui, hiyo ni chai maziwa. Mana unaeza kasema chai, kumbe ni chai ya rangi. Na chai ya maziwa ya nzuri. Kusabu kwanza kawa, sija kulia kwenye mazingira ya kunya kwa awa. Lakini pia kahawa unakunye, unakuwa unawusingizi. Na nasikia yepia inamatatizo wa moyo, unapakuwa kunywa mara kwa maa.

Ndio, mziki wa jadi ninaupenda sana kwa sababu kwanza, kuna ile sehemu ambapo nimekulia, ina vile vitu havijachakachuliwa au, inalezea kwa undani mambo ya jamii yetu, lakini pia inakua ni sehemu ambapo unaongeza ujuzi wa lugha yako, hiyo.

Mchezo ambao napenda kuicheza ni mchezo wa volleyball. Ndio mchezo ambao naona kama naupenda japo. Kuwa utotoni nilikuwaga napenda mchezo wa mpira wa miguu ule wa wakinyumbani nyumbani mkiwa watoto nili kuwaga goalkeeper lakini baade nikaja kuwa sivutiki nao tena ki.

Mimi napendelea tu kuchonga. Kama ni ndevu nachonga, zinakuwa zina zimekaa katika muundo mzuri, lakini kuzinyoa zote na kuzitoa, hapana. Na sipendelei pia ndevu tu ya bandia. Hivi ambavyo unabandika bandika hapana. Mimi nafurahia jinsi ambavyo mungu amenifanya.

Anapokuja mtu mpia huwa najaribu kumweleza vitu ambao viko positive ili asijisikie kama anajisikia vibaya lakini pia aone kama iko uminini na hana watu wakupa maelezo kwa chochote ambacho atakuwa naitaji na mwelezea na mtu mtawativu kama ni kuna kitu kinafanyika na mpa kina fanyeje.

Mimi harufu wambaye naipenda, napenda sana sana harufu ya pineapple ni harufu wambaya napenda sana japokuwa sasa kama ni manukatu ishweo manukatu wambayo na harufu kali hapana. Napenda tu harufu ya kawaida na haiskiki sana kiasi kwamba inaumiza pua.

Mara nyingi nafanyanga wakati wa asubui sana nafanyanga kazi vizuri au kama nimepumzika mchana usiku au wakati hakuna ninafanya vizuri sana. Kwa asubui na usiku hukuwa na utulivu zaidi ndio. Kati ambao huwa nafanya kazi vizuri zaidi kuliko masaa mengine yote. Ukinganisha tambasijui wa sasa basijui ule mdo mshakula chakula nukome choka au unata modu.

Stadi muhimu ni ya kujua kutumia program mbalimbali za kueditia video na picha. Ndiyo ambaye ni muhimu kwangu lakini pia kutokana na kwamba hizi kazi za mtandaoni kuna hizi za kumeneji, muda, kumeneji posti na hizo pia zinanisaidia sanasana.

Wakati wa wasiwasi huwa mara nyingi na soma neno la mungu, nikimaliza kwa soma neno la mungu, na chukua muda na najitafa natafakari. Baada ya hapo, naweza nikalala kama nitahisi usingizi, nikiamka, nakuta ule wasiwasi wato usha ondoka. Ndi hivo tu hakuna jingine, cha msingini ni maombi, tu na kumuenda kwa mungu.

Mimi weekend huwa kazi yangu ni ya kufuwa kwenda kanisani. Ukisha maliza kusali kutoka kanisani nakuja nyumbani kama siku hiyo napika. Naweza nikapika kama ni manguo nikafua nikisha maliza hapo. Naaza sasa kuanza kuna mtu nimtembee ndiyo yupo karibu naweza nikamtembelea kama hayupo basi nachukua muda wangu na lala napumzisha mwili.

Chakula ambacho mimi napendelea kula jioni. Niki ni kinywa chai labda na adazi moja. Kama endapo sisija kuwa napendelea hivo. Lakini kama nikiwa ndio hivo ni naisi njaa mimi hata ugali na kula hatu ajalishi nitaota kama nafukuzwa usiku hivu.

Mahala mbapo nimewai kusafiri nishawai kusafiri kuenda kwenye maporomoko ya maji uko morogo yalikuwa mazuri japo kuwa siku hiyo nilianguka karibia niangukie huko chini tena nimekumbuka tu nikashtuka karibu niangukie kwenye maporomoko afu nikawa na simu ya watu nawapiga picha siku hiyo nashindwa nangukua simu au mimi ndo nateleza nadumbukia kwenye maporomoko wueeh asikuambie mtu.

Changamatu kubwa mbae nakutaanazo kazi nini umbali, wasemo unapafanyia kazi, lakini kisha tukua pia umbali, unakutua kati mwengine, baya mtu, analazimisha bia mbae anatakai ili mbadi ya siumie, lakini ajui kila anapakulazimisha na we, unakuwa unamia umasilai yako yanakuwa yanawalibika kwa hiyo ndo changamatu kubwa.

Nyama ambayo naipenda mara nyingi mimi, nikitimoto nyama ya nguruwe yaani, hiyo nyama bana acha tu, hiyo nyama tamu msee, naambianga mtu, kama hujai kula nyama kitimoto, we jua tu, hapo wewe bado hujala nyama, kwa hiyo pambana siku ule nyama, kwa saabu huwa unakosa vingi sana kwenye ile uliokula bado hujawahi kula nyama.

Wanyama ambao nawapenda, nawapenda ng'ombe na kondoo. Kwa sababu yaani ng'ombe, ng'ombe kwanza huwa hausumbui ukiwa mchunga wa kukunga, hawahangaiki sana. Lakini pia kondoo wanatulia na wanashiba haraka, wanakuwa na raha jua tu likipiga chunga, na wao wanainamisha tu vichwa na kasi ya mmoja.

Ok, mimi napendelea sana sana chai. Hayo mambo ya kahawa tuwaachie watu wengine huko. Chai huwa inategemea sana. Nikiwa na maziwa na weka kwenye sufuria ya maziwa na weka maji. Nikisha maaliza na weka na majani, na weka na sukari na subiri iive. Ikiiva na ipoe na chuja na kunywa chai ya maziwa tayari. Kama ni hii chai ya rangi ni hii ya kukoroga, unaweka masala. Ukisha weka masala, unaweka na sukari, unakoroga unakunywa.

Kuwa nafuraha ni pale ambapo kitu ambacho nilikuwa ni kifanye. Hawa ni mekitegea mea kija kuna mna kin po kujia wakaoi ya mtazamo wangu au mawazo yangu yaliku kuwa ya nataka. Hawa ni liyo kuwa nataka huwa ni nafurai sana na kuwaga nafura ya kupitiriza.

Panapotokea tatizo, huwa mara nyingi kwanza naangalia, kuanza kutafuta chanzo cha tatizo. Sikurupuki kwa sababu ukikurupuka ndio utakuja unaeza ukaharibu zaidi. Iwapo, naanza kutafuta tatizo ni nini? Nikishapata tatizo ni nini ndio nitaanza sasa hili huwa tunalitatua hivi namna gani. Kama nikiona sielewi nashirikisha wafanyakazi wengine. Na tatizo linakuwa limetatuliwa hivo.

Labda tuseme kuku kumbe kuku ni ndege huwa ni shajua tu ni kanga huku au ndege ya wanao tunakuku kwa mfugaji mzuri wa kuku lakini baada ya mda kidogo kulinga na majukumu ikawa nimeacha lakini kuku ni ndege ambaye anafaida na analeta faida nyingi au unapata faida ya mbolea unapata faida mayai unapata faida nyama ivo unapata faida nyingi sana kwa kuku.

Ndiyo, nishawai kuenda kwenye tamasha la mziki, nilienda, ilikuwa wanaita Highland mia mbili na hamsini na tano. Nimeenda huko, ilikuwa tamasha la live recording, na pia kulikuwa na concert za nini, zile wanasema recharge. Nimewahi kuenda, lakini pia nikawaga naona rafiki zangu, wanaenda disko, matamasha ya disko na nini, nika waga najiuliza kuna nini. Namii nikaamua kuenda nione siku moja, nikaenda nikawa na shambesha vatu. Kuanzia hapo sikujawai tena kurudia na siku tamani tena hiyo. Nilikua naendaga tu haya ya miziki ya kiinjili.

Mara nyingi nakuwaga mtu wa kuwai. Napendanga ile muda fulani niwebkwenye sehemu ya tukio lile ambalo nilitaka niwepo. Hivyo yaani lakini kuchelewa inatokea kwa sababu unaweza ukapanga ratiba ikaenda ndivyo sivyo au kuna vitu vikakukwamisha kuwa mara chache chache huwa nachelewa lakini mara nyingi najitahidi sana niwahi kwenye kwa muda ule ambao tulikubaliana unili kwamba nitafanya hivyo.

Mimi napenda mara nyingi kutazama michezo, kama mpira wa magoa, ninatazama, japokuwa, na yenyewe inakuja kwangu, nina hamu ya kutazama, naenda natazama, hivo, lakini pia na kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ndio ninaweza nikawa nafanya hivyo yaani.

Ukiwa ni muda mwisho wa jambo fulani lolote huwa na jaribu kuangalia kutafuta njia rahisi ya mimi kulitimiza kama ni jambo. Iwe ndani ya muda kwa hiyo nakaa nawaza njia rahisi ya shortcut ambaye inaweza ikaniletea matokeo kwa muda ule ambao unaohitajika kuwa nimafanya jambo fulani.

Na chakula ambacho nakipendelea, napendelea chakula ambacho kwanza kisiwe na chumvi nyingi, lakini chumvi we size ya kati, lakini kisiwe yenyehae bukaenga sana, kiuwa na mchemsho, napendelea zaidi kuloko yameakaangwa na kutiliwa mafuta sasa ya mafuta inayohisi kuwa imeekelewa mafuta inanikera sana.

Ndiyo, miani nafaa, nijapokua, ninge kuwanga nianze zamani, lakini ya, nilipunguza mwanga macho, nilikuwa naambiwa, unashida ya mwanga na nini ya. Naambia, mimi huyo daktari. Shindwa mimi sitaki miwani, nikaondoka. But mwaka huu juzi juzi nina kama miezi mingapi nina miezi miwili sasa ninaanza kuvaa miwani kwasababu ya kupunguza mwanga kwa sababu natumia vifaa hivi kama kompyuta na simu kwa muda mrefu.

Mimi napenda mziki wa gospel, mziki ambao nikiuskiliza nahisi kama unanifungua, unaniburudisha, ni muziki ambao kwa kiswahili tuseme au, lakini pia inakuwa ni slow. Ikiwa ni slow gospel music, napenda either sasa inakuwa worship, au ni praise, lakini ikiwa ni ya slow ni nyimbo ambazo huwa zina nigusa sana mara nyingi kwahiyo ndo, nyimbo ambazo nazipenda.

Andiyo kwenye chakula kitamu wa kuna mtu asiya penda chakula kitamu wae. Mi chakula kitamu napoenda lakini nishaikula kisambu. Yamani hiza mboga ni ilizipenda ila sasa. Ilikuwa tu safarini. Nika tafta hiliyepika. Nika paka nika wambia jamani hiliyepika mimi nikuwa razi ni muowe saa isa hii. Lakini ndo hivyo paka naleo siju alipo siumjua hiliyepika hivyo basi.

Kwangu mimi nataka niwe pro laba kwenye video editing graphics design. Nifike ile level ambayo, mtu ana appreciate kila akiona ili ukimpa kazi, inakuja kitu ambacho ni kizuri zaidi. Niwe nafikia ile ile kilichoko kwenye akili ya mtu. Niwe naeza kuigrab na kumfikisha ile ile expectation yake.

Hosipitali kwa kweli sijui. Kwamba ati, naenda hospitali marangapi, kwanza sikai uko, kujiuliza, nimeenda marangapi. Nacho jua tu nikiumwa nikizidiwa sana ndio hua naenda hospitali. Lakini kwa kawaida, kawaida tu hivi, kuenda hosiptali, ngumu sana, mpaka pale ambapo, imekuwa imenibidi sasa, nina nili, yaani imenilazimu niende sasa ndio hivo.

Ndiyo, nimewahi kufikia kuazisha biashara yangu, mtaji tu ndio sina, lakini biashara nishawkahi kuwaza nyingi nyingi kwanza, nimewahi kuwaza biyashara za mambo ya vifaa vya umeme, biashara ya mambo ya electronics, simu, sijui, ma headphone nini nini, hivyo, lakini tu ndo hivyo nafasi na mtaji pia bado ukiwa nayo.

Keki ninayoipenda ni ile kwanza ambayo haina hii ya icing sugar hii yenye wanayopakanga ya pembeni ile ikiwa tu ni ile yenyewe sasa ambayo haijapakwa hio napenda kwa sababu ni tamu na haina sukari nyingi za kukinaisha alafu ukute imewekewa ladha ya vanila fulani hivi na limau ime wamekwangulia chungwa uwe ina kuwa mzuri.

Hapana situmii mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu kwanza simu yangu nilionayo ilikuwa niki nilivyoiweka nimeekea protekta kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kusensi inanisumbua wa nikamua kuitoa ila mfumo ambao ni mrahisi inakurahisishia wewe usiwe unaandika ma password kila saa kwenye simu.

Ndiyo mimi napendelea kufanya kazi nyumbani kwa mfano kama mimi zaidi ya myezi sita sasa nafanya ya tukazi zangu nyumbani hivo na naenjua kwa sababu ratiba yangu inakuwa ninaamua saifu na jisikia kufanya kazi nafanya kazi yata nje ya munda usikuwa manane ni amuka nafanya kazi kuna kitu nimelala kilinishinda na nikuwa ni melala ni kakikumbuka namna kufanya naamuka tunaenda kukifanya.

Ndiyo, napenda kutembea kwa mguu, japokuwa isiwe ni umbali mrefu kabisa, lakini kinacho, kinacho amua pia ni aina viatu nilivyovaa, yani kati ya vitu, nikiona viatu hivi venye soli inayoshuka kwa chini, yenye kisigino, sipendi kutembea, na sipendi kwanza hivo viatu, kwa sababu vinanichosha kwenye kutembea, ila nikiona viatu ambapo viko flat kwa chini, natembea sana, na isiwe, hivo.

Mimi siku kuu kwanza hua naonaga tu ni mambo ya kawaida na naona kama ni utoto japokuwa ninasheherekea nikiamua wakati mwingine unakuta naamua kwenda sehemu nakula chakula kizuri na nini Ivo au unenda na marafiki nje au unaenda kwa kina fulani amepika unakula au unaamua tunachanga kwa ajili ya siku kuu mnachanga mnapika wote hafu mnakula kwa pamoja kama ni mbuzi mmechinja mkapika vyakula hivyo.

Sinema hatuendi. Kwa sababu kwanza mambo ya sinema huku kwetu hayapo, mabanda ya sinema hakuna, kwa hiyo unakuta tu? Sijui napenda kuenda, napenda kuenda au sipendi au nimeshawai kuenda mara ngapi. Sijawi enda. Mimi sijaienda kwenye banda la sinema mazingira yangu yote niliyokulia. Sijawai kuwa na karibu na hiyo sinema. Sijui wanasema ndio movie theater. Mimi siyajui naonaga tu kwenye tv huko.

Timu ninayo ipenda ya mpira wa miguu ni Real Madrid ni timu ambayo kwakweli naipenda. Hivyvo, imetokea tu nikawa naipenda. Mchezaji ya ambae anacheza Christiano Ronaldo. Japo kuwa, mesi anafanya vizuri lakini hainiondolei hilo kwamba nita mpenda fulani. Japokua najua ni bora nae no bora sana lakini sasa mapenzi huwaga lazima uchague upande.

Mimi utaratibu wangu wa jioni inapofila saa kumi na roho angalau natoka kazini kama sina kazi ambayo inalazimisha niendelee kufanya. Baada ya hapo naanza kufanya mambo yangu binafsi kama kuwasiliana na watu wangu wa karibu, kuwasiliana na marafiki lakini pia kuangalia kazi zangu zingine za nje na ndugu kuwasiliana nao hivyo. Baada ya hapo nalala napitia pia mitandao ya kijamii.